Ilikuweza kukamilisha kazi kwa wakati ninahakikisha ninaendana na ratiba ambayo nimeipanga Lakini pia ninahakikisha ninaifanya iyo kazi kwa bidihi na kwa juhudi kubwa sana Ilimladi niweze kuimaliza mapema Lakini pia kama kazi ni ngumu au ni kubwa inahitaji watu Ninawashirikisha watu ili niweze kuimaliza mapema.